Mimi napenda kuvaa t-shati mwenzio t-shati huwa nyepesi na huwa rahisi kuvaa na ata kutoa shati huwa na vifungo vingi mwenzio shati huwa na vifungo kutoka juu hadi chini sipendi shati mwenzio, shati yaweza ata ikakuumiza mikono unapokuwa ukiifua pia kuianika yaweza kuwa tashwishi mwenzio imepasuliwa katikati kwenye kifua ilhali tishati huwa rahisi kufua mwenzio ni nguo tu moja tishati haina vifungo kumaanisha haiwezi kuumiza mikono unapokuwa ukiiosha pia tishati yapendeza mwenzio mimi kama kijana sina shuguli ambazo ni shuguli rasmi au shuguli za kuvaa shati rasmi. Ninapovaa shati ni wakati wa kazi ama ni wakati nimeitwa kuenda shuguli rasmi mno tishati pia huwa nyepesi mwenzio ni mwenzio ni nguo ambayo tu wewe wavaa kutoka juu tishati pia huwa tishati pia huwa saa zingine hutumika kama hata waweza kuitumia kuvaa wakati wa kulala mwenzio kulala na shati mtu ataweza ata kukosa usingizi mwenzio shati yaweza kukubana. Ilihali tishati huwa njema mwenzio. Haikubani mahali popote tishati huwa njema ya kulala wakati mwingine.